Ndio nasherehekea sikukuu kwa njia isiyo na kelele. Siandai sherehe kubwa wala kuhesabu tarehe sana. Mimi husherehekea kwa kupumua polepole, kukaa na watu wachache wanaonijua kweli na kula kitu kinachonikumbusha nyumbani. Kwangu sikukuu si kuhusu kalenda. Ni ruhusa ya kusimama kidogo na kukiri kwamba bado nipo, bado nasonga. Hiyo ndio sherehe yangu ya muhimu.

Kipawa nilicho nacho, si cha kuonekana mara moja. Nina kipawa cha kusoma hali bila kuuuliza maswali mengi. Najua lini nikae kimya, lini niseme neno moja tu, na nilini niondeke ili mambo ya endesawa. Sio kipawa cha kelele wala kujionyesha ni kipawa cha kuleta uzito sai kwa wakati sai na mara nyingi watu hutambua athari yake baada ya muda kupita.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia ambayo mtu mwingine huwezi kutarajia, sio kwa sherehe kubwa wala mabango, bali kwa kufanya kitu kidogo kinachobadilisha hali ya kawaida. Mfano, nikiwa na timu, nitakaa kidogo na kila mshiriki, kuzungumza kuhusu juhudi zao, sikilizeni bila kukosea, kisha nitatoa kidogo cha kula au kinywaji, au maneno machache ya kutia moyo. Kwa mimi, hiyo ni sherehe halisi kwa sababu inatambua kila mtu si matokeo tu.

Ndio, napenda kupanda milima, lakini si kwa kufika keleleni kwanza. Napanda kwa sababu kila atua inanifundisha uvumilivu nisinge jifunza nikiwa chini. Kuna maali njiani na pumua sana, migui inauliza. Kwanini? Ndipo na jijibu kimya kimya. Kelele kwangu si ushidi. Ni uthibitisho kwamba niliweza kuendelea ata pale nilipo. Taka kurundi nyuma. Ndiyo sababu yangu na sishiriki ovyo.

Hekima niliyofudishwa na maisha ni hii. Si kila jambo linaitaji jibu na si kila kimya ni uthaifu. Nilijifunza kuwa mara nyingi nguvu iko kwenye kusubiri, kutazama na kuchagua neno moja saa hii badala ya maelezo mengi. Maisha yalinionyesha kuwa kukimbilia kuthibitisha dhamana yako kuna kuchelewesha kuigundua. Nilipowacha kulazimisha mambo yalikubali, ndipo nilipoanza kuishi kwa amani isiomba ruhusa. Hiyo ndiyo hekima niliyo ibeba kimyakimya.